Mimi katika ushirikiano na wengine kazini mimi hushirikiana na kuwa mimi ni mtu wa watu. Yaani napenda kuwa marafiki na wenye tunaofanya kazi na wao kwa sababu hiyo urafiki ndio unaleta ushirikiano wa maana katika kazi.